Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimununua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandaye ugali au wali nadhani wali ni bora. Unahiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarijia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subra huwa kitamu zaidi nitaita wote tulale pamoja.

Je, nichukuwe basi au pikipiki leo? Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbuwa. Nadhani leo nitachukuwa basi. Sina haraka sana. Nauli ni shilingi mia mbili tu, ninafuu, nitakaa kwenye dirisha, niangalie mitaa tunapopita, napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi, kila mtu anahadithi yaki, stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba, nitatebea dakika kumi, ni mazoezi mazuri kwa mwili, nikifika kazi mapema, nitakunjuwa kabla ya kwanza kazi.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

Kununua vitu, ntandaoni ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu, usivihitaji. Garama inakua kubwa mishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Ni tatengeneza orotha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Ni tanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Maranyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidha ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajiyadhari.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

Jioni hii, nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga. Au nisikilize muziki tu. Labda, niangalia matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpira, kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wanafuraia sana. Tunaweza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale. Baadae, nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.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

Ninanjaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini nachukua mda mrefu. Nadhani, nitafanya kitu raisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyoma, vyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurai, ninaitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeka kidogo.

Msafara wa magari leo ni nzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikilize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Ina nisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi ya haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo. Ni haina gani inafaa labda muziki wa zamani. Ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za tarab. Zinabrudisha moyo. Au nisikilize rumba. Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusunyanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Ni usikilize ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na uzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu wanaona, nitafurahia bila haibu.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri wakupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi ikotayari. Nimesha lima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze na fasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saangapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndio, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua yakuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakua na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Jirani yangu alinitembea jana. Tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo. Nilikupa bila tatizu. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita, mimi nilimkopa sukari. Alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wa kila moja wanapo ondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri. Labda tampikia chakula kidogo. Nimpeleke kesho. Yeye alinipikia wiki iliopita. Nilipo kuwa mgonjwa. Lazima turudishane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu. Lazima tuwaheshimu.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miamoja leo tu. Je ni ziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna katha zinaitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalia zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazi u moja kwa moja. Zingine itazimia kwa badaye. Ninaitaji mfumo bora wakusimamia barua. Labda cha tengeneza folder. Nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku kwa barua pepe tu.